Programu ya simu ninayotumia kila wakati ni Wasapu. Mimi hutumia programu hii kwa sababu inanisaidia kuwasiliana kwa urahisi na watu mbali mbali kama vile marafiki, familia, walimu na wanafunzi wenzangu. Kupitia wasapu ninaweza kupokea ujumbe kwa haraka bila ya gharama kubwa, mradi tu nina intaneti. Pia ninaweza kupiga simu za kawaida na video. Jambo hili linanisaidia sana hasa ninapokuwa mbali na wenzangu. Programu hiyo inarahisisha kushirikiana na vikundi mbali mbali vya masomo ambapo tunabadilishana mambo muhimu kazi ya shule na ratiba za shuleni. Zaidi ya hapo, wasapu hunisaidia kujifunza na kujipanga vizuri. Ninaweza kutumia picha, sauti na nyaraka ambazo zinahusiana na masomo yangu na pia kuhifadhi kumbukumbu muhimu kwa matumizi ya baadaye. Napenda programu hii kwa sababu ni rahisi kutumia. Inalinda faragha ya watumiaji na inafanya kazi yake kwa simu nyingi tofauti tofauti.

Nikiwa njaa nyumbani napenda kula katika mikahawa midogo midogo au katika vibanda vya chakula vya mtaani. Napenda maeneo kama haya kwa sababu chakula hiki huwa kitamu moto na kinatengenezwa hapo kwa hapo. Pia mazingira yake huwa ya kawaida ya kirafiki, jambo linalonifanya nijisikie huru na kufurahia chakula na wezangu bila ya kuwa na pressure wakati mwingine napenda kula katika mikahawa nikiwa na marafiki au familia kwa sababu ni nafasi nzuri ya kuzungumza na kucheka pamoja. Napenda zaidi sehemu zilizo safi na zenye huduma nzuri na bei nafuu. Kwa ujumla kula nyumba nje ya nyumbani hunipa furahana.

Mifereji ninayofuata sana katika stesheni ya Kenya ni televisheni ya Citizen. Napenda tele kwa sababu inaonyesha habari za kila siku vipindi vya burudani na michezo mbali mbali. Kupitia Citizen ninaweza kujua kinachuo endelea hapa nchini na kufurahia vipindi vya kuvutia kama vile maonyesho ya watoto. Filamu na vipindi vya michezo. Nikitazama huisi kuhusika na jamii kwa mara nyingi napata mafunzo au habari muhimu zinazo saidia kuelewa maisha ya kila siku.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kila wakati ninapohisi vinaanza kushindikana ama vinahitaji matengenezo. Kwa mfano kama ni simu, kompyuta au rununu, huangalia mara kwa mara kama programu zimepakiwa katolewa jipya, betri iko sawa na vifaa vinafanya kazi kwa usahihi. Pia hujaribu kufanya ukaguzi wa kawaida wa vifaa kama kusafisha sehemu za ndani, kufunga waya vizuri na kuhakikisha hakuna sehemu iliyoharibika.